Programu ya simu yenye mimi hupenda kutumia ni Android. Ni Android kwa sababu inakuwa ni nyepesi kwangu kukatika kuitumia. Na pia nikiangaria inaingia na zira vitu zote zenye kwangu ni nataka. So kwa mtandao ni naona inaingia rahisi. Naona ikona kama presto itaniunganisha huko. So ikona vitu nyingi sana kwangu zenye kwangu nasikia nikiwa sawa nazo.

Ya, siku yangu ya kuzaliwa haswa huwa nasherehekea na marafiki, husherekea na keki, na pia tunakuwa na maombi, tunakuwa nakuwa naombewa na marafiki, ya na zawadi ile haswa ningependa sana kupewa katika siku yangu ya kuzaliwa ni gari, gari ama shamba. Iyo ningependa sana maana, nikiwa nayo, itanifanya mambo mengine yangu iwe rahisi.

Ya kuhusu malengo ya kila mwezi kazini haswa ni kuhakikisha ni kuangalia kile napaswa kufikia mwezi huo alafu ni naangalia zile nguvu nikonazo ama ule uwezo nikonao so kama ni siku za kwanza za mwezi nazitumia zaidi ni ili nisije nikajikuta siku za siku zimeisha na sijafikia malengo yangu. So kuanzia mwanzo, ninajitahidi zaide, nisianza kusema ya kwamba nina siku nyingi, mwezi bado ni mpya, apana. Ni kuanzia mwanzo, ninakimbizana, ninaanza hata kama nikurudi jioni, nirudi nimechelewa, ndivyo. Nikimaliza mwezi niwe nimefikia makusudi yangu.

Ya, nina mawasiliano mema na wafanyikazi wenzangu, haswa huwa tunajifundisha kwanza kuwa na heshima. Nikiwa na heshima kwao, mawasiliano kwetu itakuwa raisi. Pia na kujifundisha kuongea mpaka ueleweke, uelezee mpaka ueleweke. Ndivyo chochote chenye utakuwa nacho kama ni swali, uneza uliza mwenzako mpaka uhakikishe, umeelewa kile alikuwa anataka.

Wakati mwingi sana huwa natumia kompyuta zaidi, wakati niko na kazi nyingi na paswa kufanya na nyingi zake niza kuandika na ni kuandika na kompyuta, so wakati huwa huwa inabidi nitumie zaidi maana iko na spesi kubwa, so itanipea mahali pa kuandika kuharaka sana na kueza kufanya kama ni kuitengeneza vile unataka, kwa hivyo kompyuta inanisaidia na mambo haya.

Kwangu, mimi hupenda kuandika kwa komputa kuliko kwa mkono. Maana eneo moja komputa itakutolea muandishi ambao ama maandishi yenye. Kila mtu ataweza kuona na pia unaeza ongeza herufi vile unataka na pia inakutolea maandishi laini. Na pia unaeza hata badilisha rangi vile unataka komputa kwangu huwa bora katika kuandika.

Haswa muda wa mwisho huwa ni wa kuangalia malengo ile nilikuwa nayo kama imetimia, kuangalia kile hatujafanya vizuri, kuangalia kile tunapaswa kubadilisha. So malengo yangu ya mwisho huwa naitumia kuangalia nyuma. Kutazama zile vitu zote nilikuwa nazo, ni nini nimetimiza, ni nini sijatimiza, ni nini napaswa kukamilishwa, haikuwa imekamilishwa, mambo hayo.

Katika eneo la kushambulia mabadiliko kazini, kwanza huwa inategemea nikiangalia kwa nini mabadiliko yale. Pia niangalie madhara ya mabadiliko yale. Nikiona kuna vile haitusaidii vile ilipaswa. Wakati nitaishabulia, nitaishabulia, nitaishabulia sana. Na katika kuishabulia ni maoni yangu nitatoa, pia nitaenda kwa mkubwa, tuketi chini tuongee, nimuelezee vile naona hiyo haifai.

Mimi hupenda kujifunza mambo mapya katika kuashiriana na watu. Nikikuta mtu anafanya kitu tofauti na kile huwa nafanya. Najifunza kutoka kwake jambo moja ama jambo mambo mawili. Ya pili ni katika vitabu. Huwa npenda sana kusoma vitabu. Haswa kitabu yenye inaongea kuhusu kile kitu ninajua nikijue zaidi. Na pia vitabu zenye zinaongea kuhusu mambo yenye sijui ndivyo niyajue.

Sherehe yangu ya kupendeza huwa ni siku yangu ya kuzariwa. Kwa sababu, eneo moja nitakuwa na marafiki. Watakuja pia nitawaerezea kuhusu historia ya maisha yangu. Nitatazama yare mambo, nimepitia yare mambo enye. Mungu amenivukisha, vile nimeweza kufika mahali nipo. So tutaweza kusherehekea pamoja na wao.

Mimi kwangu mimi ni mtu wa kulala usiku sana na kwa hivyo siamki mapema asubuhi. Haswa mambo yangu mengi huwa nasikia nikiwa na wepesi wa kuifanya sana usiku. Usiku naeza fanya mambo mengi naeza kata ustukie nimeanza kupika ata saa nne ya usiku. Saa tano ya usiku masaa hayo pia naeza anza ata kufua nianze kufanya kazi zangu za nyumba nilale nikihakikisha kila kitu kiko sawa. So naezalala usiku sana na asabuhi nisiamke mapema sana.

Mimi si muimbaji na kwa hivyo sipendi sana kuimba. Hata kama nikiwa kivyangu naweza imba, lakini kwa kuwa sina sauti nyoyoro ama sauti ya uimbaji, haswa mimi kwangu ni ngumu sana unikute eneo la kuimba, lakini napenda kusikiza nyimbo sana, sana, sana za wengine.

Jinsi ya kuboreza michakato ya kazi wakati mwingi ni kupanga kuringana na udhamana. Ya the priority, ninaangaria ire iko na umuhimu zaidi, ireo inahitajika kwa wakati mfupi, ireo imeangaliwa sana, so ninazipanga kuringana na priority zake.

Viatu mimi hupendelea viatu vya ramba maana zinakuwa nyepesi Pia zita ni saidi ya katika kutembea maeneo tofauti tofauti na pia kusababu na penda kuvaria casual Uwa zina ingia na sana na mavazi yangu vire ni mevaria.

Eneo la kusaidia jamii yangu huwa naisaidia katika eneo la kuwapea kile wanahitaji kama ni chakula kama ni fedha kama pia ni manguo na pia tunaeza kuwa na wakati wakuongea nisikie tatizo la kila mtu kila mtu ako na tatizo lipi na ni vipi naweza kutana na tatizo hilondivyo niweze kusuluhisha.

Mazoezi ya mwili huwa nafanya kama mara moja kwa siku na wakati mwingi sana huwa ni jioni naeza tokea nitembee nizunguke nizunguke nikimbie kimbie kidogo nahakikisha mwili wangu nimeufanyisha mazoezi. Hivyo ndivyo wakati mwingi sana huwa nafanya na hiyo huwa ni siku kwa siku mara kama moja.

Mziki ule ukiwa ni mziki wa injili wa jadi kwangu huwa naupenda. Maana watu wale waliimba nyimbo zenye zilikuwa katika roho sana. Na nyimbo zile nyingi zake ukiziimba unasikia ni nyimbo ambazo unaingia eneo la rohoni. Unaeza kuwa na ushirika mwema na Mungu.

Ya maendeleo yale mimi napenda sana ningependa sana kuona katika jamii ni wakati kila mtu akona afya na kila mtu anajiweza, kila mtu anapata chakula chake, akona makazi yake, akona familia yake anaendelea vizuri, akona mavazi, hakuna ukosefu kila mtu ameweza kujiimarisha kimaisha.

Ya kwa timu za ndani, mimi kwangu haswa napenda Harambee Stars. Maana ni timu ya nchi yangu na wakati mwingi nikiangalia kama wakati kina Mariga walikuwa wanacheza, nikiangalia juzi wakati kina Muchiri wameanza kucheza ama wameingia katika kucheza kombe la dunia. Michezo yao naona ikiwa bora, na naona wanafanya vizuri, wanajaribu vizuri.

Jinsi ya kushugulikia makosa ama jinsi yenye huwa nashugulikia makosa kazini. Eneo moja ni kuiongea. Nikuiongea niseme hapa kuna makosa imetokea na makosa ya haikupaswa kufanywa. Pia nitafute wahusika wote. Ndivyo niweze kuongea na wao nijue kwa nini wamefanya jambo ni kwa nini makosa ya imetokea. Na pia niangalie kama imewahitokea. Kama haijawahi tokea tena ninapuzilia mbali.

Pia huwa nachekeshwa sana na mambo ambayo mengine ni ya kawaida lakini unatazama vile mtu ameifanya ameifanya kwa njia ambayo si ya kawaida. Ingine inanichekesha na hiyo huwa inanifuraisha sana na pia nikiangalia kama wale wanacheza mchezo ya kuchekeza kuna kitu wanaweza sema na mwishowe utacheka.

Vitu zile napenda katika mtaa wangu, eneo moja ni usalama. Kuna usalama vizuri, kwa hivyo haijalishi ni masaa ma. Gani ninataka kutoka ama kutembea, ninajua niko salama kabisa. Na pia ni eneo ambalo, watu kila mtu unastukia kila mtu ako na shuguli zake. So inasaidia kila mtu we fanya mambo yako, hakuna mtu anashugulika nayo.

Kura mimi huwa napiga. Hakuna wakati ambapo sijawahi piga kura, maana huwa nasema hiyo ni kazi ya mwananchi. Mwana nchi ambaye hapigi kula, ata kama anasema hapigi kula basi already haswa amesha piga kula kwa wale wenye hakuanataka. Maana ukipiga kula kwa mwenye unataka huyo umemchagua na usipo piga kula pia umepitisha mwenye haunge taka awe katika selekari.

Mimi hupenda sana kusoma na huwana penda kusoma maana kwangu. Huwana sikia nina jiongeze ya maarifa katika maisha yangu sana. Hata kama wakati mwingine kuna kitu kisha soma lazima uweze kukiandika. Ndivyo siku ingine unaeza kukipitia uweza kukisoma tena.

Ya hua natumia sana mitandao ya kijamii ni kiangaria kama Facebooku, WhatsAppu, hua natumia sana. Hua natumia katika kuongereshana na wengine, katika pia kuandika kutuoa maoni yangu vire naona kuhusu mambo frani, hapo ndipo haswa hua naitumia sana.

Kujiandaa kwa mkutano huwa haswa napitia makaratasi naangalia kusudi ama malengo ya mkutano ule. Kwa hivo ninaweza kuangalia kama niko na kile nahitaji kuwa nacho na pia nipitie kujua zaidi ya kile tunapaswa kufanya katika mkutano ule.

Wakati wa baridi huwa najifundisha naakisha jiko, pia na nakuwa na mablanketi ambazo ni mzito, ndivyo nijifunike vizuri, pia na hakikisha nimenunua nguo ambazo ni mzito, ambazo zitanikinga na baridi, hivyo ndivyo wakati mwingi sana mimi hufanya.

Mwezi ule wa mwaka wenye mimi hupenda zaidi huwa ni mwezi wa kuminambili. Maana mwezi ule nikiangalia kwangu na kuta kuna mikutano mingi sana ya kanisa na pia tuko na sherehe nyingi sana na sherehe zile najaribu kuzireta katika eneo re nye nitaweza kumtukuza mungu na pia wakati huo huwa nafanya mikutano mahali tofauti tofauti huwa naitazamia sana mwezi huo.

Mimi wakati mwingi sana hutumia Wi-Fi, kuliko data katika simu yangu natumia Wi-Fi maana mahali niko imewekwa. Lakini nikisema ninatoka nje wakati huo ndio huwa na inabidi ninunuwe data ndivyo niweze kuzitumia. Lakini nikiwa tu kwa nyumba natumia Wi-Fi.

Ya kuna picha nimeweka kwa mitandao lakini si picha nyingi haswa huwa naangalia nimeweka picha zipi haswa zile picha niko peke yangu hizo ndizo napenda sana kueka zile zingine huwa naweka labda ni tuwe na kikundi na kikundi ile iwe itabidi tuweke wengine ndivyo wao.

Mimi kwangu sipendi kukaa na ndevu. Kwa hivyo huwa napenda sana kunywa. Ata niko na mashine enye kila wakati nikikaa kama ni wiki wiki moja hivi ninanyoa ndevu. Ninahakikisha sina ndevu. Kila wakati huwa nazinyoa sipendi kuwa na ndevu mrefu.

Kweli, mimi hupenda sana kujaribu teknolojia mpya. Maana usipo huwa wanasema, usipo kubari teknolojia. Teknolojia itapita na wewe ama itakuondoa. Maana utafika wakati ugudue, teknolojia ili ingia na maana huku jifudisha, huku jaribu yu teknolojia mpya. Sasa haufaima. Teknolojia imeshaletwa kama ni kazini na huwezi itumia. So inakuwa wewe si mtu wa maana tena.

Mimi ni mtu waku wahi, mimi si mtu wakuchelewa. Haswa tukisha kubaliana na mtu, huwa najikakamua nahakikisha. Afadhali nifike mbele ya muda kuliko kuchelewa. Maana wakati mwengine ukona shughuli, ukona shughuli zingine. So hiyo muda yenye umetenga. Lazima niitumie vizuri wakati huu.

Rafiki yangu wa karibu sana huwa anaitwa Karemi na tulikutana katika huduma, huduma ya injili, katika mikutano tukaanza kuongea na tukakuta mambo mengi sana, tunaingiana kwa pamoja na kutoka wakati ule tukawa marafiki tunaongeanga maisha, kila kitu ya maisha tunaweza ongea na tuongee kwa wazi bila kufichana.

Harufu enye hupendeza sana kwangu ni maua ya warindi. Maana kwangu nasikia hiyo harufu ikiwa bora sana. Kila wakati hata nikitafuta kununuwa, hata kama ni manukato huwa natafutana na enye iko na harufu enye inakaa maua ya warindi.

Mimi kwangu hupenda kuchora kuliko kupaka rangi. Maana rangi sipendi sana kunganisha rangi hii na hii. So inaweza nishida jinsi kueza kuziweka pamoja vire zote zitaingia na vizuri. Kwa hivyo mimi kwangu huwa napendelea kuchora kuliko kupaka rangi.

Nya, mimi huwa napenda sana kulima bustani, maana eneo moja, ndivyo niache ikiwa eneo lenye linapendeza, na pia niache ikiwa eneo ambalo, hakuna wanyama wanaeza jificha kama vile nyoka, kwa hivyo nahakikisha ni mahali pasafi na mahali pako sawa kweli.

Mikutano ile mimi haswa huwa na penda ni mikutano ya kuongea kuhusu kuendelea kwetu na mikutano pia kuangaria kuhusu changamoto zile tumepitia. Maana kile kitasaidia, kila mtu ya aweze kuongea wazo rake na pia kila mmoja tujue kila mmoja wezo ule amba wako nao na pia ninini kila mtu unaweza fanya.

Katika eneo la kulinda mazingara, eneo moja ni kuondoa utumiaji wa chupa ambazo huwezi kuzitumia tena ama chupa ambazo zitaharibu hewa ama kama vile makaratasi. Na ikifika hapo, unaiondoa, unaanza kutumia zile zenye, unaeza tumia kwa muda mrefu na zenye hazitaharibu mazingira.

Mimi hupenda mvua sana na huwa napenda mvua maana pia ninajua wakati huo diyo nina nafasi ya kurima, wakati huo ndiyo nikona nafasi ya kuparililia, pia wakati huo ndiyo itanipea nafasi ya kukuza kiri ambacho nilikuwa nimepanda katika mchanga, na pia itanipea wakati wakua na usafi bora zaidi, na pia itaondoa ukungu katika nchi.